Mara kwa mara hutoa sadaka au michango. Hasa kwa wale wanaohitaji msaada au katika shughuli za kijamii na kidini. Hii hunisaidia kusaidia wengine kuonyesha mshikamano wa kijamii na kujenga utu wa heshima na huruma. Pia hufanya nijisikie furaha na kuridhika kwani najua mchango wangu unachangia kuboresha maisha ya wengine kwa namna fulani.

Natumia simi yangu zaidi kwa mawasiliano, kama kupiga simu na kutuma ujumbe. Lakini pia kwa kupata taarifa mtandaoni, kutumia mitandao ya kijamii, kujifunza vitu vipya na wakati mwingine burudani, kama kusikiliza muziki au kutazama video.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu janja. Ninakitumia kila siku kwa mawasiliano, kupata taarifa, kujifunza mambo mapya na kufanya kazi, kupanga shughuli na hata burudani. Simu hunisaidia kuunganishwa na watu, kufuatilia habari za dunia na kurahisisha maisha yangu ya kila siku. Hivyo imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya kisasa.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege mara chache. Safari kwa ndege hunisaidia kufika haraka na salama kwanye sehemu za mbali na pia hunipa nafasi ya kufurahia mandhari kutoka juu. Ingawa mara nyingine inaweza kuleta msongo kidogo kwa mawazo kutokana na usafiri au foleni. Kwa jumla, ni njia mzuri ya kusafiri haraka na kwa urahisi. Kwa hivyo.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu huleta uzuri, utulivu na hisia ya furaha. Maua, hunikumbusha asili, hunipa amani ya moyo na wakati mwingine hunifanya nitabasamu bila sababu maalumu. Pia, hupendeza mazingira na kufanya mahali paonekane hai na lenye mvuto.

Ninajikinga na jua kali kwa kuvaa kofia au miwani ya jua. Kutumia krimu ya kujikinga na miale ya jua na kukaa kwenye kivuli inapowezekana. Pia, kunywa maji ya kutosha ili kuepuka upungufu wa maji mwilini na kujaribu kuepuka kutoka nje wakati jua liko kali sana.

Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi kwa sababu ni haraka, rahisi kuhariri na inasaidia kupanga mawazo vizuri. Hata hivyo kuandika kwa mkono nako kuna raha yake. Hasa wakati wa kuchukua mawazo ya haraka au kutuliza akili. Kwa kuwa kuna nifanya ni jikite zaidi kwenye ni nacho andika.

Ndio napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri. Kina virutubisho muhimu kwa afya na kinaweza kupikwa kwa njia mbalimbali kama kukaangwa, kuchemshwa au kuchomwa. Jambo linalofanya kisiwe cha kuchosha kula mara kwa mara.

Ninatumia muda wangu katika mtandao takriban saatatu hadi tano kila siku. Kuligana shughuli mara nyingi napitia mtandao ya kijamii barua pepe, habari za mtandaoni na programu za elimu au kazi. Pia hutumia muda huu kwa burudani kama kusikiliza mziki, kutazama video na kushirikiana na marafiki na familia hata hivyo hujaribu kusimamia muda ili ujitayarishe na shughuli za kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu kuna leta furaha, kicheko na kunifanya nijisikie huru zaidi. Kucheza nao, husaidia kujenga uhusiano mzuri, kuwafundisha mambo mapya kwanjia ya michezo, na pia kinanikumbusha umuhimu wakua na moyo wa urafiki na uvumulivu.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa hisabati kwa sababu alikuwa na uvumilivu, ufundishaji wa kipekee na kila wakati alitufundisha kwa njia ya kufuraisha. Alinisaidia kuelewa maswala magumu, kutia motisha ya kujifunza na kuendelea kushirikiana na wenzangu. Kila nikiwaza kuhusu masomo yangu ya awali, alibaki ni mfano wa mwalimu mnyenyekevu na mwenye msaada mkubwa.

Napenda harufu ya maua safi, hasa waridi na lavenda kwa sababu hunipa amani, utulivu na furaha ya akili. Pia napenda harufu ya chakula kinapopikwa kama nyama ya kukaanga au viazi. Kwani hunikumbusha nyumbani na kunifanya nijisikie usalama na furaha ya familia. Harufu nzuri hunisaidia pia kuvutia hisia chanya na kuboresha mood yangu ya siku.